Juu nimeulizwa kwamba mimi hufanya nini kila jioni kabla ya kulala. Kwa kweli kabisa kuna mambo tofauti tofauti ambao mimi hufanya kila wakati kabla sijalala wakati wa jioni. Unapata kwamba kabla mtu hajalala kuna mambo ambao anapaswa kila wakati aweze kuzingatia. Na kutoka nao unapata kwamba inaweza kusaidia katika kufanya mtu inaboresha akili ya mtu zaidi na kumfanya aweze kufikiria kwa njia bora zaidi ama aweze kukuwa na amani ya kiroho kabla ajaweza kulala unapata kwamba kabla mimi sijaweza kulala jambo ya kwanza mimi nafanya nahakikisha kwamba nafanya mazoezi kabla ya kulala kwa nini niseme nafanya mazoezi kabla ya kulala. Unapata pale ambapo mimi labda kabla nilale nafanya mazoezi. Unajua kufanya mazoezi ni kitu ya muhimu sana katika afya yetu. Kwa sababu unapata pale ambapo nitafanya mazoezi kabla sijaweza kuenda kulala. Unapata kwamba itanisaidia kuhakikisha kwamba misuli yangu iko katika hali nzuri. Nimeweza kukua na amani ya akili. Na kutoka na kufanya mazoezi kama labda ulikuwa na ile msongo wa mawazo. Utapata kwamba inaweza kupungua kwa sababu ile akili yako itakuwa na ile hali ya uchangamfu kutokana na ili mazoezi ambao unafanya. Na kutokana utapata kwamba itaeza kuboresha afya yako ya kiakili na uweze kukua katika hali njema zaidi na hali ya mvuto zaidi alafu kwa upande mwingine tena kitu ambao nimeweza kufurahia na kufanya mazoezi. Unapata kutokana na kufanya mazoezi kila mara. Unapata inaleta mvuto fulani ambao inafanya mtu aweze kukua katika hali bora zaidi. Kwa nini niseme hivyo kwa sababu unapata pale ambapo mtu anaeza kufanya mazoezi. Anaeza kuepukana na mambo tofauti tofauti changamoto tofauti tofauti ambapo labda anaaeza kukumbana labda kama ni shinikizo la damu. Labda ni ugonjwa ya kisukari unapata mtu anaeza epukana na mambo kama hayo. Kitu ingine ambapo pia mimi hufanya kabla ya kulala. Nahakikisha kwamba nimezingatia usafi wangu wa meno, usafi wangu wa mwili. Kwa sababu unapata pale ambapo kwa labda kabla ya sijaenda kulala kusugua meno yangu kabla ya kuenda kulala ni kitu ya muimu sana kwa nini niseme ni kitu ya muhimu sana kwa sababu unapata pale ambapo kabla sijaenda kulala nikihakikisha kwamba nimeweka meno yangu imekua katika hali safi hata nikienda kulala zile mabakteria labda ambao ingekuja kutokana ile mabaki ambao ingebaki kwenye meno alafu ulale hivo unapata kwamba zile mabakteria ingekuja labda iweze kuanza kutafta zile chembe-chembe kidogo za chakula ambazo zilibakia kwenye meno na ianze kufanya ianze kukula chakula ile na unapata kwamba inaanza kujenga makao pale na kutokana na hio unapata kwamba inaeza leta madhara sana katika meno yako. Alafu kitu ingine pia ninaeza kuzingatia usafi wa mwili. Kwa nini niseme nizingatia usafi wa mwili. Kwa sababu unapata pale ambapo labda umefanya kazi ya siku mzima, umeweza kuchoka na kabla uende kulala, ukienda kuhakikisha kwamba umeweza kuoga, umeweza kuzingatia usafi wa mwili. Utapata kwamba itakuwa rahisi sana wewe kupata usingizi na kuweza kuhakikisha kwamba na pia inapunguza ile kufikiria zaidi. Kitu ingine ambao pia mimi huweza kufanya kabla sijalala. Unapata kwamba mimi nasoma kitabu. Kwa nini niseme nasoma kitabu za ya kunipa mawaida. Unapata kwamba kila wakati nikisoma kitabu. Unapata kwamba ninaweza kujua labda naweza yaani kuelimika zaidi kujua mambo tofauti tofauti. Labda ni kitu gani ambayo napaswa kufanya. Kitu gani ambayo sipaswi kufanya. Na kutokana na hiyo unapata kwamba itafanya akili yangu kujihusisha na mambo tofauti tofauti. Na kuweza kuelewa mambo tofauti tofauti ambayo itaweza kunisaidia katika kuboresha jinsi ambayo labda maisha jinsi ambayo akili yangu inaweza kuchukulia mambo na jinsi ambayo akili yangu na pia kwa upande mwingine pia mimi kabla ya kulala nahakikisha namshukuru mungu kwa nini niseme namshukuru mungu kwa sababu pale ambapo nime labda nimeweza kushinda siku nzima. Nikifanya kazi, mashugjuli, tofauti, tofauti. Na unapata kwamba pale ambapo ndachukua muda na nihakikisha kwamba nimeweza kumrudisha shukrani kwa mwenyezi mungu. Utapata itakua jambo la kufurahisha sana. Kwa sababu unapata pale ambapo utaweza kumrudisha shukrani kwa mwenyezi mungu. Utapata kwamba itakua ina mvuto fulani ya kuweza kuleta burudani sana na kufurahisha kwa sababu pale ambapo utaweza kumshukuru mwenyezi mungu utapata kwamba itafanya itamfanya aweze ku yaani aweze kukulinda aweze kukujali na ahakikishe kwamba anakinga maisha yako. Alafu pia jambo ingine ambayo mimi nahakikisha nimefanya kabla ya kulala ni kuhakikisha kwamba kama ni simu yangu nini vitu yote ya elektroniki nimeweza kuiweka mbali ili ziweze kudhuru.

Atimuuliza kwamba je unapenda kutembea kwa mguu? Kweli kabisa mimi napenda kutembea kwa miguu. Kwa sababu gani? Kwa sababu napata hile kutembea kwa mguu kila wakati. Kunasaidia sana kwa sababu unapata kutembea kwa miguu. Kwa sababu unapata kutembea kwa mguu kila wakati inafanya. Tunaweza kujihisi tuko wachangamfu na watu ambao tunaweza kujielewa zaidi kutokana na hile tu kutembea. Unapata ni mazoezi ambayo inaweza kutufanya tujihisi vyema mazaidi. Mimi hupenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni shuguli rahisi lakini yenye faida kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Kutembea hunipa nafasi ya kupumua hewa safi na kuachana kwa muda na kelele ya usafiri wa magari. Napo kuwa nikitembea huhisi utulivu wa kiakili na mwili wangu hupata nafuu. Baada ya shuguli nyingi pia hutumia muda huo kufikiria mipango yangu ya kutafakari mambo muhimu ya maisha kwa hiyo kutembea kwa miguu kwangu sio tu njia ya usafiri bali ni sehemu ya mtindo ya maisha. Kutembea kwa miguu hunisaidia kuboresha afya yangu ya mwili ninapotembea mara kwa mara mwili wangu hupata mazoezi ya asili. Bila gharama yeyote misuli ya miguu huimarika mzunguko wa damu huongezeka na moyo hufanya kazi vizuri zaidi. Madaktari wengi hushauri watu kutembea angalau dakika chache kila siku na mimi nimejifunza kujitekeleza hizo afya njema ninayopata hunifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Faida nyingine za kutembea kwa migu nikupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine maisha hujaa changamoto kama kazi nyingi na mawazo yanayo chosha akili. Ninapotembea akili yangu hupata naasi ya kupumzika na kupanga upya mawazo. Haraka za mwili na mazingira ya zunguka hunisaidia kusahau matatizo kwa muda. Badaa ya kutembea hurudi nikiwa na mtazamo chanya na mawazo yalio na wazi zaidi. Kutembea kwa miguu hunifundisha fursa ya kutambua vya mazingira ninayoishi. Ninapopitia mitaani naweza kuona majirani biashara ndogo ndogo na mashuguli za kila siku za watu. Huu hunifundisha nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kusaidia kueleza maisha na yo ingine pia. Hutambua mabadiliko yanayotokea katika mazingira kama ujenzi mpya na maendeleo ya miundo mbinu. Ukaribu huu na mazingira hunipahisia ya kumiliki na kudhamini eneo langu. Napenda pia kutembea kwa miguu kwa sababu ni rafiki kwa mazingira. Kutembea uchafusi wa hewa kama magari au pikipiki. Kwa kuchagua kutembea badala ya kutumia usafiri wa mafuta. Nachangia kwa kiasi kidogo kulinda mazingira. Najua kuwa hatua ndogo kama hizi zinaweza kuwa na mchango mkubwa iwapo watu wengi watazitekeleza. Hiyo kutembea kwangu ni sehemu ya uwajibikaji wangu kwa mazingira. Kutembea kwa migu hunisaidia kuokoa gharama bada, badala ya kutumia pesa kwa nauli za usafiri. Naweza kutembea na kutumia fedha hizo kwa mahitaji mengine muhimu. Hii ili ni hakikishe kwamba naweza kutembea kwa kutumia fedha hizi kwa mahitaji mengine muhimu. Na hii muhimu hasa katika nyakati ambazo uchumi ni ngumu. Pia hunifanya nijifunze kupanga safari zangu vizuri kulingana na umbali na muda kukuwa hunipa amani ya kifedha na hunifanya niwe na nidhamu ya matumizi. Katika maisha ya kijamii kutembea kwa miguu hunisaidia kuwasiliana na watu kwa urahisi. Ninapokutana na marafiki au majirani njiaani tunaweza kusalimiana na kubadilishana mawazo kwa muda mfupi. Mitazamo hii midogo humarisha uhusiano wakijamii na kujenga mshikamano. Pia hunifanya nijisikie huru zaidi kuliko nikiwa ndani ya chombo cha usafiri. Kutembea huniletea karibu zaidi na watu wanaonizunguka. Kutembea kwa miguu hunijengea nidhamu na subira. Safari ndefu hunifundisha kuvumilia na kupanga muda wangu vizuri. Najifunza kuwa si kila jambo linahitaji haraka. Mengine yanahitaji mwendo wataratibu. Lakini dhabiti. Nidhamu hii hunisaidia ata katika kazi na masomo yangu kwa njia ya kuniokolea masomo. Mwapata wakati wa asubuhi au jioni kutembea hunipa hisia ya kipekee na utulivu. Asubuhi hunipa nguvu ya kuanza siku kwa hari. Huku jioni hunisaidia kutimiza siku yangu kwa amani. Hali ya hewa katika nyakati hizi huwa nzuri na mazingira yanavutia. Napenda kuangalia jua likichomoza au likizama nikiwa njiani. Hii hunipa furaha.